Kabla ya kulala, huwa ninasugua meno. Ninabadilisha navaa mavazi za kulala. Naomba. Anasoma neno alafu naomba. Tunasoma neno na familia alafu tunaomba pamoja. Ndiyo twende kulala. Hivo ndivyo hufanya kabla ya kwenda kulala.